Ndiyo, napenda chakula kitamu kwa sababu chakula kitamu kinanifanya nijihisi vizuri, nijihisi mwenye furaha, nijihisi pia mwenye nguvu, pindi ninapokila hicho chakula. Pia chakula kitamu kinafanya mtu kuwa mchangamfu pia, na kufurahia huo mla.

Muda wangu wabure na utumia hasa zaidi kwenye kujifunza vitu vipya, vitu ambavyo sivifahamu, ujuzi tofauti tofauti, pia mda mwingine na jifunza mambo mbali mbali, pia mda mwingine na tumia kusoma vitabu.

Napenda chakula ambacho kina mafuta. Au kisichokua na mafuta. Kwa sababu mafuta so mazuri kwa afya. Kutia mafuta mtu unaweza kupata marathi mbali mbali. Kama mashambulio ya moyo, ugonjwa wa moyo kupitia mafuta mengi, pressure. Hivyo inafanya mishipa kutokupitisha damu vizuri. Hivyo, sipendelei chakula chanye mafuta.

Ndiyo, napenda kutembelea mstuni kwa sababu mstuni naeza nikajifunza vitu mbalimbali, kujifunza uoto wa asili, jinsi mimea inavoota, ila pia unajifunza mambo tafauti tofauti kujua wanyama aina mbalimbali kupitia msitu.

Malengo yangu zaidi ni ku kwenye biashara yangu ndogo naifanya ni kueka akiba na badae siku za mbeleni au siku za usoni niwezo kufungua biashara kubwa kabisa ambayo niwezo kukua spare za pikipiki au magari au biashara kubwa ya nguo.

Kwa kuenda hospitali kwa mwaka inategemea na afya. Lakini mara nyingi inaheza nikawa naenda kufanya check up kila mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka kama ijatokea labda kuhumwa naheza nikawa naenda hata mara kuminambili. Hata ini mara kuminatano isizidi mara kuminatano.

Napenda zaidi kuandika kwa sababu najihisi kuandika napunguza muda napenda zaidi kuongea napenda sana kuongea kuliko kuandika. Kwa sababu kuongea inapunguza muda ambao kidogo utatumia muda mrefu kwenye kuandika kwa hivo napenda zaidi kuongea.

Napokea maoni ya watu wengine kwa njia nzuri na kwa wema zaidi kwa sababu maoni kwa wengini, lengo la maoni ni kukujenga na kukurekebisha sehemu ambako umekosea. Kwa hiyo maoni ni mazuri sana ili, yaani ili kujue ni wapi ulipoteleza ni wapi ambako inabidi ujirekebisha.

Nashughulikia wateja kwa namna ya kuongea nao, kwa umakini, kuwasikiliza, kusikiliza ushauri wao, kusikiliza matatizo yao. Na kutumia lugha nzuri pali ambako naongea nao. Hivyo mteja ni mfalme, hivyo mteja namsikiliza vizuri, anachohitaji namuhudumia na kwa wakati sahihi.

Hapana, sijabaatika kuwa na ndege wa kufugwa nyumbani. Hivo kwa sababu, nahisi muda ukifika, hau nikiwa tayari, nikiwa, nimepunguza majukumu ambayo naeza nikawa makini ni mimi na huyo ndege naeza nikafuga. Lakini kwa sasa hivi, sina ndege.

Napendelea mahali pa kimya kwa sababu unavokuwa mahali pa kimya unakuwa kunakuwa na utulivu kunakuwa hakuna zile kelele kelele na usumbufu wote ambao unaeza kuupata. Hivo mahali pa kimya napendelea zaidi.

Kumbukumbu nzuri ambayo naikumbuka tangu utotoni ni kumbukumbu ambayo nilisafiri na babangu. Kuna sehemu tulienda ile ilikuwa ni kumbukumbu nzuri sana katika utoto wangu kwa sababu nilijifunza vitu vingi sana nilipo safiri na babangu.

Ushauri ambao napenda kuumpa mtu ambao anaanza kazi kwanza ni nidhamu. Nidhamu ndo jambo la msingi sana kazini. Pili ni ushirikiano na wafanya kazi wengine na aweze kushirikiana kwa kila jambo na wafanya kazi wengine. Kingine na utipia utipia ni jambo la msingi sana.

Kuhusu swala la kuwianisha kazi na maisha binafsi kwa kiasi fulani vina uwiano kwa sababu maisha binafsi na kazi havitofautiani sana, kwa sababu unavyoenda kazini vitu ambao unavyovifanya na kazi kazi ndogo ndogo pia na maisha binafsi pia unavifanya. Kwa hiyo havina uhusiano havina utofauti mkubwa.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu kwa sababu kutembea kwa miguu kwanza najihisi, nipo, nakuwa, nipo, najisikia vizuri. Lakini pia ni moja ya mazoezi kutembea kwa miguu kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Pia ni moja ya mazoezi ambacho kitu ambacho pia nakifraia.

Hapa nasipendele kuhoga na maji ya moto kwa sababu sehemu pia tunaowishi pia ni kuna mazingira ya joto hivo. Maji ya moto sipendele napendele maji ya baridi kwa sababu nikioga na maji ya baridi kidogo najisikia vizuri na kuwa nipo mchangamfu.

Napenda mikutano ya kukutana kwa pamoja. Kama ni kundi la watu tunapenda kukutana pamoja na na kujadili vitu ambavyo vimetufanya tukutane. Kwenye mkutano huo. Hivyo inakuwa na urahisi wakujadili jambu lolote ambalo limetufanya tukutane.

Anapenda kushughulikia muda wa mwisho kwa kukaa na kutathmini siku yangu jinsi livoenda. Pia namshukuru mungu kwa kunifanya siku yangu nikamilike salama. Hivyo napenda kutathmini kwa vitu vyote ambavo nimevifanya katika siku nzima. Na kumshukuru mnyezi mungu.

Napokuwa na wasiwasi napenda kukaa chini, kutuliza akili na kumuomba mungu kwa sababu wasiwasi huwaga ni, ni sehemu ya maisha kwa hiyo napenda kutulia na kuangalia sehemu gani ambako nimekosea na kumuomba mungu.

Ndiyo nawafahamu majirani zangu kwa sababu ni watu ambao nimekaa nao muda mrefu nawafahamu tunafamiana na wengine ni ndugu zangu hivo nawafahamu kwa namna yoyote wa kwa namna zote.

Nampenda mwandishi wa kitabu ambaye nampenda nampenda eric shigongo kwa sababu vitabu vyake vinaelimisha vinafundisha na pia vinasisimua ni vitabu ambayo ni vizuri sana kwa kusomo kwa sababu mtu uneza kujifunza vitu mbali mbali hivyo ilifunza kwenye jamii.

Napenda kucheza na marafiki zangu ambao wananizunguka. Hasa wakati wa jioni, wakati wa michezo mazoezi, napenda kufanya mazoezi, napenda kucheza na marafiki zangu wakati wa jioni na hio inanisaidia kuchangamana nao na kudumisha ushirikiano.

Kitendo cha wema ambacho nimeshawahi kufanya ni, kuna matendo mengi ambayo nishafanya ya wema lakini kimoja ambacho ninakikumbuka ni ni kumsaidia mtu ambaye alikuwa na uhitaji zaidi wa fedha ya chakula kwa sababu alikuwa hana chochote kabisa, ambacho kingemfanya aweze kupata chakula wakati ule.

Anapokuwa na furaha nyumbani napendelea kusoma vitabu, kujifunza ujuzi tofauti tofauti ambao naufahamu. Na nisioufahamu napenda kujifunza vitu vipya kila siku. Kwa sababu naamini kwenye ujuzi, ujuzi ambao unaweza kunisaidia.

Naimiza aje ushirikiano katika timu? Ni kwa njia ya kuwasiliana na timu kutoa ndino na njia na umuhimu wa kushirikiana katika timu kwa sababu timu yote lazima mfanya kazi kwa ushirikiano ili mfikie lengo.

Nyumba ninayoishi ni nyumba kubwa. Nyumba kubwa yenye vyumba tofauti tofauti mazingira ile eneo ni mazingira mazuri ambayo kuna nimepanda bustani na mauwa mauwa. Niliamia muda kidogo katika ile eneo miaka kama kumi nyuma iliopita ile eneo ni zuri sana.

Kwa wakati wa jua kali, napenda kupumzika. Kwa sababu, sipendi mwanga mkali, sipendi jua kali. Jua kali lina nifanya lini umizie sana. Labda ni kutokana, kwanza kuna kuwa na joto. Pia isitoshe kutokana pia na sehemu ambayo ninaishi ni kuna joto kali. Hivo jua, uwepo wa jua linaongeza sana joto kuwa kali zaidi.

Ndio natumia mitandao ya kijamii kwa sababu mitandao ya kijamii inasaidia kujua vitu mbali mbali vinavyo husiana na dunia kujua taarifa na pia muda mwingine inasaidia kujifunza vitu tofauti tofauti kupitia mitandao hasa ujuzi.

Nacho kifanya zaidi hili kuwatia moyo rafiki zangu na watu wanao nizunguka ni kuwasii kuto kata tamaa katika vitu vyovyote ambavyo wanavyo vifanya kwa sababu kukata tamaa siyo jambo zuri hivyo huwezi kujua kipi kita kachotokea hivyo kuto kata tamaa zaidi.

Katika ukuta wa chumba changu napenda sana rangi ya njano kwa sababu ni rangi ambayo inanivutia zaidi. Kuna kumbu kumbu ambayo naipata ni kiona ile rangi kutokana na matukio ambayo yametokea nyuma.

Ndiyo, nagawanya taka zangu kwa sababu, si kila taka zote zinatakiwa ziweke sehemu moja. Kwa sababu, baadhi ya taka ni ni hatarishi sana mfano taka za vyakula. Kwa hiyo huwezi ukachanganya na taka zingine kwa sababu, zitaleta harufu.

Napenda zaidi kuchora kwa sababu naona kuchora ina nifanya niwe niwe mwepesi zaidi na nafurahia kuchora zaidi kuliko kupaka rangi kwa sababu ni kitu ambacho nacho kipenda ni moja pia kati ya karama ambayo nilio na yo.

Sehemu ambako naposomea habari za mtandaoni ninatumia simu. Mara nyingi simu ndo sehemu ambayo natumia zaidi kusomea habari zote za mtandaoni. Zinazohusu mambo ya kisiasa, mambo ya kijamii, mambo ya kitamaduni.

Napendelea zaidi suruali kwa sababu mimi ni mwanaume siwezi kuvaa sketi. Hivo suruali ndo napendelea zaidi ni vazi ambalo nalipenda sana inanifanya nionekane mwanaume halisi.

Ndiyo naishi sehemu nilipozaliwa kwa sababu bado sijafanikiwa kuhama na kuenda eneo jingine ambako natakiwa kuenda hivyo muda utakapofika wa kuondoka nitaondoka. Lakini kwa sasa bado nahishi sehemu ile ile ambayo nimezaliwa.

Ndiyo natumia teknolojia sauti kwa sababu teknolojia sauti inarahisisha zaidi maongezi, inarahisisha pia peleka taarifa kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Hivyo teknolojia sauti ni bora zaidi kwa sababu inarahisisha vitu vingi.

Tukio muhimu ambalo katika maisha yangu ni tukio ambalo lilifanikiwa kumaliza elimu yangu ya chuo ilo ni tukio muhimu sana ambalo sitakaa kulisahau kwa sababu nimepitia changamoto nyingi sana katika usomaji wangu hivyo mpaka nimefanikiwa kumaliza ni tukio ambalo sitaka kulisau.

Program ambayo naitumia kwenye simu karibu kila siku ni program kama tatu nne ila ni whatsapp, pinterest, chatgpt yea hizo ni program ambazo naxitumia karibu kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mafunzo nayopata kwa walonitangulia wanaweza wakawa ni walimu au watu wa kawaida. Kwa hiyo kujifunza kwangu ni kupitia mafunzo ambayo napata kutoka kwa watu tofauti tofauti.